Kitu ambacho kinanipa motisha kazini ni jinsi ambavyo tumeandika mambo ambayo tunafaa kuwa tumefikia ama tumefanya baada ya kipindi fulani cha muda. Hiki ndicho kinanipa motisha kazini na pia jinsi aliyetuandika kazi anatupa mawaidha na pia anatupa mshahara ambao ni mzuri.

Napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu ya baridi na hali ya anga ambayo iko pale ambapo naishi na pia mimi huwa na mafua kwa hivo hainiruhusu kutumia maji baridi kuoga mimi hupenda kutumia maji moto kwa maana inaku mwili wangu hautakuwa na tatizo lolote la kiafya.

Jioni inapofika, kitu ambacho mimi hufanya cha kwanza ni kufika, nioge, nikishaoga, mimi huoga maji ya baridi. Nikishaoga, naandaa chakula cha jioni. Nikishaandaa chakula cha jioni, nakula. Nikishakula, naomba. Nikishaomba, napanga kazi za siku inayofuata na kulala.

Tabia ambayo ni naipenda kwa wengine ni watu ambao wana moyo wa ukarimu, watu ambao wakiona watu walio kwenye shinda wana wasaidia ama wakiwa na vitu kwa wingi wanawagawia wale ambao hawana watu ambao wamezoea ama wana mazoea ya kujitolea kusaidia wengine katika hali zao ngumu.

Wazo nzuri ambalo niko nalo leo, nilikua nawaza jinsi nitakavyo kusanya vitu vya kupelekea watoto walio kwenye children home nilikua na kusanya vitu vya kuwapelekea ili wakaweza kujisaidia navyo katika msimu huu wa january.

Wafanyikazi wapya mimi huwakaribisha kwa mwanzo kuwatambulisha kwa wafanyikazi wenzao. Kisha ninawazungusha kwenye katika jengo letu wakaweze kuelewa wapi hili jumba liko na hili lipo. Kisha nikimaliza ninapitisha katika kazi ambayo tunafanya ili wakaweze kuelewa ni nini tunashughulikia katika jengo hilo.

Napenda michezo ya ubao kwa maana nilifunzwa kucheza michezo ya ubao nikiwa mdogo. Nilifunzwa kucheza michezo hiyo na ndugu zangu walipenda sana kucheza michezo ya ubao na nilijifunza sana na ikanifurahisha nikazoea kucheza.